Jinsi ninavyopanga wiki yangu ya kazi ni kwa kuweka ratiba. Hiyo ratiba itanifanya, nijue naanza na kipi namaliza na kipi? Kwa sababu ratiba siku zote ipo kwa ajili ya kurahisisha jambo namna ya kufanya, kipi cha kuanza na kipi cha kumaliza kwa wakati sahihi.

Kumbukumbu nzuri ya utotoni ambayo ninayo ni kumbukumbu ambayo nilisafiri pamoja na baba angu. Tulitoka mkoa mmoja kuenda mkoa mwingine. Hiyo ndio kumbukumbu mzuri ambayo la uko tulifanya vitu vingi ambavyo nilifurahia sana kwa wakati huo.

Kitu cha kwanza ambacho ninachofanya ninapotaka kustarehe ni kujiandaa. Kujiandaa inakuwa hasa ni kujiandaa kipesa zaidi. Kwa sababu hakuna starehe ambayo haitumii pesa. Kikubwa ambacho ninachokifanya naandaa pesa ambayo itanikidhi kwenye matumizi yangu.

Jinsi ninavyo wakaribisha wafanya kazi wapya kwanza kabisa na wakarimu kwa lugha nzuri. Cha pili kabisa ni kwa kuwapo ushirikiano, hivyo nawapo ushirikiano wa chochote ambacho wanachokihitaji cha tatu kabisa ni kudumisha ushirikiano nao na hapo ushirikiano mbao utawafanya wajihisi mazingira salama.

Haa, situmii muda mrefu sana, mtandaoni kwa siku. Naeza nikatumia, kwa muda ambao nashika simu, naeza nikatumia kama dakika arubaine tano mpaka nusu saa kulingana na siku. Ila kwa siku ambazo, nipo nyumbani, weekend, sina kazi, nyingi, huwa kidogo natumia muda mrefu, tofauti na siku za wiki ambazo ni za kazini.

Jinsi ninavyo jilinda na vitisho vya mtandaon ni kujiadhari mwenyewe na kuwa makini katika vitu vyote ambavyo navifanya. Iwe mtandaoni au iwe katika maisha kawaida. Pia ni kulinda faragha zangu hasa za mtandaoni.

Ndiyo napendelea zaidi kuvaa kofia. Hii inatokana ni kwa sababu ni muumini sana na ni penzi sana kuvaa kofia. Muda wowote na sehemu nyingi ambazo napenda kutembea, napenda kutembea na kufia. Ila pia inaweza kuwa muda mwingine ni kujikinga na jua.

Kwa sasa sifanyi masomo yoyote ila kazi nayonafanya ni kazi ni mfanya biashara njia hiyo nilichagua kutokana pia niliona sina cha kufanya lakini pia niushawishi kutoka kwa watu. Hichi kitu ambacho hiki na kitu ambacho nacho kipenda zaidi katika hii kazi yangu ni kazi nzuri ambayo inanaendeshea maisha yangu. Changamoto uzipo, changamoto kubwa ni wateja, wateja unakuta siku nyingine so wengi hivo kuna kuwa na changamoto kidogo ya wateja. Kazi yangu napenda kubadilisha siku moja, nijekufanya kazi nyingine, asa nisimamie biashara yangu mwenyewe.

Kumbukumbu ya kutisha ambayo ninayo ni kumbukumbu ya kupigwa. Kipindi nipo mtoto na kuwakua nilikutana na tukio la kupigwa kiasi kwamba ilikuwa bado kidogo itokee madhara makubwa hivyo niliumia sana nikapelekwa hospitali. Kwa hilo ndo kumbukumbu ya kutisha ambayo ninayo.

Kipaombele kikubwa kazini kwa mawasiliano ni ushirikiano ushirikiano ndo kitu ambacho ni kipaombele kazini. Kwa sababu kushirikiana tunaweza tukawa tunashirikiana kwa njia mbili ama mawasiliano ya njia mbili ana kwa ana au kwa mawasiliano ya njia simu lakini ana kwa ana linakua mawasiliano bora zaidi.

Program ambazo nazitumia mara nyingi ni programu kama chat GPT, program nyingine ambayo naitumia mara kwa mara ni Pinterest, na nyingine ni program ya WhatsApp. Hizo ndo program ambazo nazitumia sana mara nyingi na mara kwa mara.

Zawadi nzuri ambayo nimewai kupokea ni zawadi ya simu. Simu ndo zawadi pekee ambayo nimewai kupokea kutoka kwa babangu. Nilivo maliza kidato cha nne baada kufaulu nzuri hivo na alinipa zawadi ya simu.

Apana, sijawai kununua tikiti za tukio huwa mara nyingi napendelea zaidi kununua matikiti ambayo ni halali kwa sababu kununua tikiti ya latukio huwezi kujua kuna madhara gani ambayo unaweza ukapata.